Jinsi navyo tumia simu yangu na ntajibu kulingana na vile ambavyo haya maswali yamo hapa. La kwanza unaweza kushiriki ni muda gani hutumia simu kila siku. Kwa siku, tuseme kaa ni mchana kuna masaa kumi na mawili. Masaa sita, waeza pata ni natumia simu yangu. Haswa ninapoitumia ile simu pengine niko katika mitandao tofauti niseme ya kutafuta kazi ya kujua habari na ingine kuzungumza na kujumwika na wenzangu kujua yale ambayo ya nayo endelea na kujulia watu hali haswa katika familia na vikundi tofauti. Tofauti ambavyo niko. Swali la pili, labda unaweza kueleza ni programu gani unazozi tumia zaidi? Na tumia programu ya Facebook na tumia programu ya Instagram na tumia programu ya X na LinkedIn. Izo ndizo programu ambazo mihutumia sana sana na WhatsApp. Jee unakumbuka simu yako ya kwanza? Naamu simu yangu ya kwanza ilikuwa ITEL, nilikuwa naipenda sana. Mpaka wakati iliacha kufanya kazi, haingeweza kubonyezeka. Ungependa kueleza ni jinsi simu inavyo saidia maisha yako. Simu inanisaidia sana. Kwanza, ninapo jipanga kuenda mahali na tumia ile simu kueka alamu ilieze kuniamusha wakati nafaa kuamuka. Jambo la pili simu inanisaidia katika mawasiliano baina yangu na familia yangu. Katika simu, si baina tu ya familia na humu duniani unazapata kama ni kutafuta kazi ama kutaka kukutana na wenzangu. Simu ndiyo nitakayo tumia ili tuweze kujuliana hali na kuelezeana jinsi ambavyo tutakutana. Katika simu, sikuizi wametengeneza simu. Simu iko na kila kitu kama ni kupiga, kutuma meli, kama ni mawasiliano, kila kitu kinafanyika katika simu. Ni ndogo lakini inafanya mambo mengi. Kwa hivo simu inanisaidia sana katika maisha yangu, katika kadi yangu nafata. Iyo simu natumia kutoa pesa na tembea na simu naeza toa pesa kutoka kwa simu nitume kwa benki ama nitoe kwa benki na nitumie simu kutoa pesa. Kwa hivyo simu ina nisaidia katika maswala mingi Hata simu yangu kama ni kutembea nimejieka pale nangalia kwa leo nimefanya nimefanya zoezi lipi simu ya weza kuniambia Leo umekua mzembe hujafanya zoezi lolote umeketi sana Kwa hivo simu yangu nikaa msaidizi wangu sana sana. Swali la tano nahisi ni muda gani mzuri wakuzima simu? Niki niamkapo kwa sababu mi huhakikisha nimelala masaa manane, muda mzuri wa kutumia simu, ukisha amuka umefanya kazi yako pale nyumbani, umejipanga ukaenda kazini, ukaanza kazi yako. Vema ikifika muda wa masaa matatu umepita sasa. Kitu saa tatu saa nne hapo ni vizuri kaa unaweza kuangalia simu yako uone kila ambacho. Kina kufaa alafu tena jioni ukisha maliza kazi yako utumie simu yako uone. Ni jambo gani lilo kupita unapo jipanga kurudi nyumbani. Kwangu ninahisi kwamba ndio masaa mema ya kuanza kutumia simu yako.

Napo zungumzia kipaumbele kazini na mawasiliano, sana sana tunatumia baruapepe kupokea na kujibu baruapepe imekua njia rahisi kazini mwetu kwa sababu waeza pata pale unaeza kama unatumia baruapepe unatuma tu baruapepe moja umejumuisha watu wengi kwa hivyo kibarua pepe ndipo kipaumbele katika mawasiliano kwa ofisi yetu. Alafu tena naeza sema, sisi tunatumia sana nikinukuu nikinukuu kwa lugha ya kimombo tunatumia whatsapp. Nayo inatusaidia sana pale unapata mazungumzo ni rahisi kwa sababu kila mtu anapata mawasiliano kwa urahisi. Kila kikundi kinahusisha watu wengi kwa mara moja unapata tuko watu wengi ambapo mawasiliano. Tuseme kama ni mkubwa anazungumza kuhusu kitu fulani kila mtu atapata kuliko kukuwa na vikundi tofauti tofauti kutumia mawasiliano katika ile kikundi cha whatsapp ndipo kipaumbele humu kazini mwetu.

Kibinafsi mfanyabiashara bora ambaye naweza shiriki naye ni kwa kampuni ya kuoka mikate na keki. Ningependa sana kujihusisha na kampuni kwa sababu kwa kila familia isipokuwa familia chache ama wakati watu wanazeeka ndipo wanaona ni vizuri kuacha kula mkate ama kuacha kula keki. Ndiposa wanaamua kula vyakula vya kienyeji ningependa sana kushirikiana na wafanyi kazi ama mfanyabiashara ambaye anauza keki sana. Kwa sababu ninapenda sana kujusisha na mambo ya kuuza keki na kuuza mikate kwa kuwa hivyo ni vitu ambavyo vitazidi kuwa kwa sababu kila mtu sikuizi unangalia tare ya kwa kuzaliwa unataka ufanyue shire na shire yezi kuwa bila keki. Tena katika huu ufanyibiashara kukiwa na harusi, harusi haezi fanyika bila kiki. Kama ni kujenga nyumba, watu ingi wana unda ile kiki wanaitana pamoja wanakiti chini wanaila kiki. Hata mawasiliano katika kanisa ama shuleni ama vikundi vingi kukonyesha ishara kuanzisha kitu lazima kuwe na shehere nayo sherehe, lazima kuwe na kiki pale. Kwa kusema biashara bora, naeza tumia kama biashara bora ambaye ninaedhamini ukuni chini kutu ni biashara wa superloaf, mkate wa superloaf. Huo mfanya biyashara wakati ni ilizaliwa, halikuwa pale ya nafanya ile kazi na halikuwa anamewaajiri watu wengi. Watu wengi wanapata ajira yao, wanapata mshahara yao kwa ile kampuni. Na hiyo kampuni haijarudi chini kwa sababu inaonyesho umaarufu wakati teknoloji inatokea pia nayo inaunda mikate vizuri kwa sababu wapo awale mikate haikuwa imegawanyishwa katika vipande vingi. Ilikuwa mkate mmoja amboa unachukua nyumbani unajikatia na kisu lakini sai umeboreshu wa mkate huko na ladha zuri ni laini na vipande ni vingi hakuna aja kua na kisu unachomoa tu ukiula ule mkate je unakumbuka kitu cha ajabu alichofanya. Kitu cha ajabu naizasema ambacho alichofanya na nazidi kufanya bei yake ni nafuu ata kukue hali iwe ngumu bei haijai badilika ijapokuwa wakati unapata kuna zile sheria ambazo zinapitishwa kwa chakula hapo ndiposo unapata mwananchi wa kawaida ameguzika lakini hakuna siku ni meona ile kampuni kipandisha bei yao ya ule mkate kutoka seme kama ni hamsini to sabini kwa kiwango fulani kitu ambacho ningeweza kujifunza ni muhimu sana kuwa na msingi bora kwa kuanzisha biashara istoshe ati ni msingi tu but nivyema unapofanya biashara uweze kuwa unajiamini kuwe na shida kuwe na ukose umtua kikosa pesa kuwe na nini uwe umejitaidi uko tayari unajiambia ata leo ni kifeli kesho nitaamka na nizidi kuwa mtu wa maana maishani swali la tano hunaisi nini kuhusu jinsi anapofanya biashara? Jinsi ya napofanya biashara vinafanywa kwa hali ya juu ya umakini Mkate wenye ni msafis sijawai siki ya mtu akisema ama akiteta kuhusu ule mkate kwa sababu tangu niishi ama nimifikisha hii miaka tangu ni kue mdogo unatumika na bado wazidi kutumika na watoto ambao tunapata wazidi kula ule mkate.

Mboga ambazo napenda kuzila ni mboga za napenda sukuma wiki na hizo mboga ziwe za kijani kibichi na ziwe zimetolewa shambani hazina dudu Kwa nini napenda kuzila zile mboga? Zile mboga zimebeba madini mingi ambayo yamejificha pale unaeza dharau zile mboga bila kujua zile mboga napenda kuzikula kwa sababu tangu niwe mdogo mamangu mzazi aliishi kutufunza jinsi ya kupika zile mboga na ni tamu zaidi zikipikwa kwa hali ya ustadi bora tu uwe umezikaranga vizuri na zimeiva vizuri hazihitaji madoido mingi nazipenda zile mboga kwa sababu zinasaidia tumbo wakati unapata unasokotwa ama uko na tatizo ni mzuri sana zinaosha tumbo na ni tamu mno zaidi. Kwa hivyo napenda zile mboga za sukumawiki kwa sababu ni rahisi kupata bei yake ni nafuu na ukuzaji wake huitaji mambo mingi. Unapanda tu, pale shambani unanyunyuzia maji na mbolea na muda si muda kwa mwezi umeshaanza kuchuna zile mboga zako hata waeza uzia jirani zako. Hazichukui mahala pakubwa pa kuzipanda Mahala tu padogo hatu unaeza chukua kasuku na uweke pale bora umepanga vizuri wewe tayari uko na mboga zako hazina kazi ngumu na hata kuzipanda Haitaji nguvu zaidi ni kueka tu pale kupalilia na kutoa uchafu na ni hivo uko na mboga zako hupitii tatizo lolote kupata mboga.

Naam, napenda kujaribu teknolojia mpya kwa sababu kila kuchao unapata mambo yamebadilika na usipo kuwa na ile hamu ya kutaka kujua teknolojia mpya unajikuta umeachwa nyuma. Katika teknolojia tunagundua jinsi nyingi mikakati haswa katika utendaji kazi pale kazini lazima tukumbatie teknolojia mpya. Isitoshe si kazini tu hata humu nje hata mashambani. Kitambo watu walikuwa wantumia jembe kulima lakini saizi kuna teknolojia mpya ya upanzi na kuvuna chakula. Kuna teknolojia ya kukuza mazingira ambayo imetokea. Kuna teknolojia ya ususi. Kuna teknolojia ya aina nyingi nyingi ambazo zimetokea. Kwa hivyo mimi mwenyewe napenda kukubali na kukumbatia teknolojia mpya. Kwa sababu mabadiliko ya teknolojia yamejikita zaidi katika maeneo ya nchi na iyo wale walioko nyuma teknolojia watajikuta inakuwa vigumu kupata yale maendeleo ambayo yamo duniani. Kwa hivyo, napenda teknolojia kwa sababu wakati jambo linatokea lazima, nihakikishe niko mbele. Nisije nikajikuta tu ni mimi, niko nyuma bila kujua nifanye nini ama niseme lipi. Napenda maneno ya teknolojia kwa sababu huwezi ishi bila teknolojia. Hata pale nyumbani runinga ambao tunatazama, tarakilishi ambazo tuko nazo, simu. Kila hata njia ya kupasha chakula joto, hata njia ya kuhifadhi chakula ni teknolojia. Kwa hivyo, naam, napenda kukiri. Kwamba napenda teknolojia. Bila teknolojia sijui maisha yangekuwa vipi. Kwa sababu hata saizi watoto, masomo yamebadilika, masomo watoto wanasoma kuhusu teknolojia, jinsi ya ambavyo AI inasaidia watu kufanya vitu, imekua rahisi kuliko kitambo wakati mtu anafanya kazi anatumia tu nguvu nguvu nguvu nguvu kufanya kila kazi sahizi mambo yamekuwa shwari na rahisi kabisa naam, napenda kujaribu teknolojia mpya.

Naam, mi hununua vitu kwa kutumia simu yangu kwa sababu nikiwa na ile simu tuseme nimeenda mahali niko mbali na kuna kitu kinachohitajika nyumbani kazini ama mahala ambapo iko na umaarufu. Lazima nitumie simu yangu kununua vitu, lakini si kwa kila siku. Niko na muda fulani ambao wakati jambo ni la dharura, inabidi niweze kutumia simu yangu. Simu yangu ninatumia kununua kama ni chakula, nikienda pale kwa maduka makubwa ambapo kuna chakula, hapo ndipo pesa zangu ziko, ninaweza kubonyeza nalipa napata kile chakula ambacho ninacho kiagiza. Tena kama niko mbali tuseme nyumbani hawana kaa ni matunda hawana chumvi, kadhalika na kadhalika naingia kwa mtandao wa kijamii naangalia huu mzigo unauzwa wapi, napigia mwenye ako na hivyo vitu namuuliza ako wapi, ama maduka makubwa, namuelekeza jinsi ambavyo nitalipia hivyo vitu. Na vifike nyumbani. Kununua vitu kwa kutumia simu itategemea, si kila kitu ambacho mtu atanunua kwa simu. Kwa sababu kuna vile ambavyo ukiviangalia pale kwa simu, simu inakudanganya unaona ni vizuri. Lakini ngoja hadi uletewe ndio utashangaa kwani Kuna tofauti kubwa baina ya kile ambacho nilikuwa nimekiona kwa simu, na wakati umeletewa kwa mkono wako Kwa hivo kununua tu vitu kwa simu si kununua kwa sababu ya kununua. Unanunua wakati hauna muda wa kufanya hilo jambo. Hata kaa ni tunakubali teknolojia jinsi imekuja kutusaidia Lakini tena lazima tuwe waangalifu, tusije tukajikuta tumetumbukia kwenye mitego ambayo sisi wenyewe hatuwezi kuji.

Nimezaleliwa katika mji wa Nairobi nchi ya Kenya nimekaa huo mji zaidi ya miaka thelathini na miwili, Huomji ndiyo mji mkubwa katika Kenya huo mji nimesomea hapo kutoka chekechea hadi chuo kikuu Nimeweza kuhitimu shahada yangu ya kriminolojia katika chuo kikuu cha Nairobi nimeweza kufanya kazi miaka mingi Nairobi na bado niko Nairobi. Nimelelewa pale, nimekula, bado nikisubiri, nieze kuwa na boma langu, ama nyumba yangu na watoto angu. Nairobi ni jiji kubwa sana. Ni jiji ambalo likona vitu vingi vya kufuraisha mno. Wakati ninaposema vitu vya kufurahisha namaanisha pengine vitu vya burudani, Kuna mbuga la wanyama, kuna museum, kuna hoteli kubwa kubwa, kuna mahali bustani za kuenda kusherekea na mahali ambapo watu waneza enda kuwa na muktano aina mbali mbali. Na Nairobi kuna madhehebu na viwanja vya kustarehe kama uhuru Park na Central Park. Kuna uhuru Gardens, kuna Boretum na vingine vingi ni mji ambao kuna kila kitu kwa ujumla. Mahali pazuri ambapo napokumbuka nilikuwa mtoto wakati tulipelekwa ni bustani la uhuru, pale kulikuwa na vifaa vingi vya watoto vya kuchezea nakumbuka tulienda pale tulicheza nikajumuika na watoto wngi juu ilikuwa mara yangu ya kwanza, tukabaiwa soda, keki, tukakula vibanzi, rudi nyumbani tukapumzika. Huu mji ni maalum kww sababu ni jiji kuu. Ni jiji kuu kumaanisha vitu vingi kama vinahitajika katika kaunti ndogo ndogo lazima wavilete pamoja ndipo maamuzi yaeze kutoka katika jiji kuu yeye apelekwe pale mashinani. Mji huu unatambulika kwa maofisi kubwa kubwa tuseme kama vitengo mbalimbali kama ofisi unaeza sema hizi za maambasada wa Kenya, wa Uganda, wa Tanzania, wa Rwanda, wa Marekani na nchi zingine nyingi zimo humu katika jiji la Nairobi. Jiji la Nairobi likona nyumba kuu ya rais wetu, likona vitu vingi ambavyo vinavyofanya liitwe jiji kuu la Nairobi huu mji ni maombi yangu kwamba Mungu anisaidie ili niweze kufanya kazi hapa. Wakati nitakapohitimu miaka ya kurudi mashinani, nirudi pale, lakini wakati nitakapokuwa nataka kutembea kukula starehe zangu, nieze kurudi huku na kujiunga na wenzangu au watoto wangu kuishi kwao na kusikia vizuri.

Naam nimejifunza kupiga gitaa mara si moja mara kwa mara nilipomaliza shule yangu katika kidato cha nne nilishindwa naezafanya nini nilijunga na kanisa nilipofika pale kanisani nilipata kuna vifaa vingi vya ngoma lakini sana ilikuwa ombi langu niweze kujua kucheza gitaa kwa sababu gitaa inatoa tu sauti mzuri na yaambatana vema na ule wimbo ambao mtu ataenda kuimba. Gitaa ukishajua haina kazi nyingi. Ni rahisi sana na nikaa tu kukuza talanta ju kuna mtu utapatia ile gitaa hata asijua afinye nini aache nini. Ningependa sana kuitumia gitaa kila mara kwa mara na kufanya wimbaji wangu katika kufanya wimbo uwe tamu natumia ile gitaa ili wenzangu waeze kuendelea vema katika uimbaji wao.

Utaratibu wangu wa jioni tuseme nikitoka kazini ama wakati siyuko kazini nahakikisha ya kwamba jioni yangu nimekianda chakula mapema kwa sababu wapata mtu aneza kuwa ametoka kazini na amechoka huwa anapata chakula kipo tayari ana kila alafu anaenda kupumzika aa nikimaliza kukila kile chakula napenda kufanya usafi pale ambapo ninaweza na kusanya vile vyombo na vyosha na vieka kando ili kesho yake mtu anapo amuka isije ikawa kazi ngumu kwa kuwa siku tekeleza jambo fulani nikisha maliza kupika kile chakula, tukisha kila sherehe si nyingi sana lakini kuna tu wakati ambapo unajihisi, unahitaji watu, unahitaji joto katika nyumba ndiposa mimi huwanda sherehe na pika na ita watu tupikie chakula aina tofauti tofauti na tunaburudika pa kwa pamoja. Jinsi ambavyo mimi hukianda kile chakula na penda sana chakula ambacho sikigumu kuanda kwa sababu jioni si masaa ya kushinda pale jikoni kupika na penda kuanda ugali na mboga na maziwa. Na kitu ya kwanza mimi hufanya na chukua zile mboga zangu na zikaranga na zitia viungo zikisha iva na zieka kwenye bakuli na funikia pale naeka kando alafu na chemsha maji na eka unga na pika ugali wangu nayale maziwa ambayo nilikuwa nimeyanunua na hakikisha ni mala na na yapeleka pale sebuleni na panga mala ambapo pa meegezwa pa kukulia chakula na hisi vifuraha sana wakati wajioni. Kwa sababu unajua wakati wangu wakupumzika umefika angalau nieze kujibuaga kwa kitanda nieze kulala. Iyo ndiyo furaha yangu wakati jioni unapofika.